Katika jamii yetu, niliokulia, kuna michezo mingi. Mchezo ambao ukiwa mojawapo. Mimi mchezo ambao siujui kuucheza vizuri ila huwa nacheza. Na zaidi huwa nafurahia zaidi kama mi ni mtazamaji. Hasa wazee wakiwa wanacheza. Wana kauli zao na utani wao. Huwa nafurahi sana, nikiona wazee wanacheza mchezo wa ubao. Kwa sababu, wanakuwa na maneno yao ya kuchekesha, huwa na utani. Utani mwingi sana. Mchezo wa bao huwezi ukaucheza ukiwa kimya lazima kutakuwa na utani mwingi. Hivo ukiwa kama mtazamaji utacheka sana kufurahi sana mchezo wa bao huwa nacheza ila siyo fundi sana sio mzoefu sana lakini naupenda sana sana sana, mi napenda kuangalia sipendi sana kucheza mimi sina uwezo wa kucheza sana bao kwa sababu mchezo wa bao pia unahitaji hesabu nyingi sana kichwani lakini kuna watu ambao wanaujua vizuri sana kucheza na wanaucheza kwa njia ya utani pia maneno mdomoni yakiwa yanatoka misemo mbalimbali, utani, matusi kidogo ya utani ni mchezo ambao hauhitaji hasira wote mtaishia kucheka, mtaishia kucheka sana sana sana.

Mwaka mpya kwangu ni mafanikio makubwa. Kila inavofika siku ya mwaka mpya, huwa namshukuru sana Mungu kwa kunifikisha hiyo tarehe kwa sababu watu wengi sana wanakua wameshindwa kufika hiyo tarehe lakini kama Mungu anakuwa amenipa neema ya kufikia mwaka mpya, huwa na mshukuru sana Mungu. Maana huwa siyo rahisi kufikia mwaka mpya. Sherehe yangu ya mwaka mpya, huwa na sherekea kwa namna hii. Usiku tarehe thelathini au siku ya mwisho kabisa ya mwaka. Hua tunaenda kanisani usiku saatano, tunafanya ibada, mpaka saasita kamili. Ikigonga tu saasita kamili. Basi, mtajikusanya, watu wengi, mnaimba mkizunguka kijiji kizima. Oho, mwakampya, oho, mwakampya, oho, mwakampya. Huwa tunaimba hivo kwa hivo tunasherekea hivo, baada hapo, ya baada yamuda mnarudi kulala. Lakini siku ya mwakampya yenyewe tarehe moja, mara nyingi hua tunapika chakula kizuri, vinywaji. Pia hua natoka na familia. Tunaenda sehemu yoyote kama niufukweni au sehemu yoyote ile ambayo najua familia yangu itafurahia. Tutakula huko, tutakula vizuri kisha baada ya hapo tunarudi nyumbani hivyo ndivo huwa nasherekea mwakampya.

Ratiba zangu za siku, kila siku, huwa zinanibana sana. Hua mara nyingi nawahi, nikifanya mazoezi, nikinywa chai, naenda kazini. Baada ya hapo huwa narudi nyumbani usiku. Na nikifika nyumbani usiku nikila nikioga nikiongea kidogo na familia basi huwa naingia kulala. Sipati kabisa muda kusikiliza redio. Kwa sasa sina muda wa kusikiliza redio. Hivyo, redio nilikua napenda kusikiliza zamani, kipindi icho redio zipo sana. Kwa sababu nilikua sina ratiba nyingi mbazo zimenibana. Hivo nilikua napata muda wa kusikiliza redio. Lakini kwa sasa, huwa sipendi kusikiliza redio. Na sio kama sipendi tu, ni kwa sababu pia ratiba zangu zimenibana, huwa sina mda kusikiliza redio.

Mimi nikiamka asubuhi, kama sina mawazo yoyote, sina shida, siumwi, familia yangu iko sawa, nina uhakika kula siku nzima, hapo huwa nakuwa na furaha sana, huwa nafurahi sana. Hicho ndo kitu pekee, yaani kama kwenye familia nimeamka, sina taarifa yoyote mbaya, siumwi, hamna tatizo lolote iliotokea kwa mamangu, mtoto wangu, mke wangu, wadogo zangu. Hicho ndo kitu ambacho huwa nafurahia sana sina kitu kingine cha kufurahia zaidi lakini vitu vingine vya ziada nikifanikiwa kazini nikifanikiwa kupata pesa au kama nimefanikiwa kupata kitu ambacho nilikuwa natamani nikipate na nimefanikiwa kukipata huwa nafurahi lakini kitu ambacho huwa kinanifurahisha zaidi katika maisha yangu ni pale ninapoamka niko salama na afya njema sina taarifa yoyote mbaya mamangu haumwi, hana shida yoyote, mwanangu haumwi, hana shida yoyote, mke wangu yuko sawa, wadogo zangu wako sawa basi huwa nafurahi sana. Hicho ndo kitu pekee ambacho huwa nakifurahia sana.

Nchi pekee ambayo natamani kuitembelea mpaka sasa ni Marekani. Marekani nimeisikia toka utotoni. Ina vitu vingi vikubwa. Nimekuwa nikiisikia kuhusu silaha. Hata tamthilia tunazoziangalia kwenye runinga. Mara nyingi huwa napenda sana tamthilia za kimarekani. Wanajua kuigiza. Nadhani kuna vitu vizuri vingi vya kuviona. Nimesikia vitu vingi vizuri vinatoka Marekani. Rais wao Donald Trumpu. Yaani natamani sana nitembelee hiyo nchi nikaijue ipoje. Manake nasikia kuna wasanii wakubwa kama akina hamsini Centi, akina Rihana, akina Niki Minaji, akina Drake, akina Kendrick Lamar. Ambako pia waliishi wasanii wakubwa kama kina Michael Jackson ambao tayari alishakufa, akina Tupac Shakur. Hivo natamani nitembelee hio nchi. Nadhani siku nikipata nafasi ya kutembelea hiyo nchi nitafurahi sana na nimepanga siku moja nitembelee kuenda huko. Hivo, nchi pekee ambao napenda nitembelee au ningependa kuitembelea ni Marekani, ndo nchi pekee ambao napenda nitembelee.

Hii sehemu ninayokaa na sehemu ambao nafanya kazi ni sehemu ambao kuna jua kali sana. Lakini nina namna yangu ya kujikinga na jua kali. Cha kwanza, nikiona jua limekuwa kali sana, huwa natembea na mwavuli. Lazima nijikinge na mwavuli. Mwavuli huwa inanisaidia kujikinga na jua kali. Cha pili, huwa napendelea kukaa kivulini. Sehemu ambao kuna mti au kuna nyumba kivuli ambapo jua halifiki ambapo pana kivuli. Hivo huwa najikinga na jua kupitia sehemu ambazo zina kivuli kama mti au nyumba lakini kingine huwa nakaa ndani mara nyingi nikiona kama kuna jua kali nje basi huwa na ingia ndani ili niweze kujikinga na jua kali hiyo ndo namna pekee ambao naweza kujikinga na jua kali sina namna nyingine ni mwavuli au nikae kwenye kivuli ambacho ni mti au nyumba au niingie ndani ya nyumba hapo nakua nimejikinga na jua kali.

Kwenye sekta mchezo, mimi ni mtazamaji. Sio mchezaji. Huwa napenda kutazama, wala sio kucheza. Mtu mwingine acheze, mimi nitazame. Hio ndo furaha yangu. Kwa sababu sina kipaji, sina kipaji cha mchezo wowote kusema ukweli. Sina kipaji cha mpira, sina kipaji cha mchezo wa ubao. Siwezi kucheza drafti, wala mchezo mwingine wowote unaofahamu. Mimi napenda kutazama. Hivo mimi unaeza ukaniita mpendwa mtazamaji. Siwezi kucheza. Mimi nitazame, mtu acheze, mimi nitazame mimi ni mtazamaji, sio mchezaji hivo ukiniuliza napenda kucheza au kutazama. Ntakuambia napenda kutazama mchezo, sio kucheza nikitazama mchezo huwa nafurahia zaidi kuliko kucheza.

Siku hazifanani, kuna siku nyingine unakuwa na mtiririko wa kazi nyingi. Mara nyingi ili kukamilisha kazi zangu kwa wakati, basi huwa naamka mapema, naanza kufanya kazi mapema. Kuamka mapema hukufanya ukamilishe kazi zako kwa wakati, lakini kama ni mtu wa kuchelewa kuamka basi ujue hauwezi ukakamilisha kazi zako kwa wakati lakini pia, kama siku inanihitaji nikamilishe kazi nyingi, basi hata muda wa kufanya kazi huo unaongezeka pia. Siwezi nikafanya kazi masaa saba, lakini siwezi nikaziacha ina maana kama ni muda wa masaa saba basi nitaongeza kazi mpaka masaa kumi wa kumi na mbili ili niweza kukamilisha kazi zangu kwa wakati.